Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kama mzigo kubwa wa kazi. Kazi kuwa nyingi kuliko muda uliopo. Hivyo husababisha uchovu na msongo wa mawazo. Pia ukosefu wa rasilimali na vifaa. Kama vifaa, teknolojia, ama wafanyikazi. Tunakuwa wafanyikazi wa chache kufanya kazi isiwe rahisi. Pia mawasiliano hafifu, kutoelewana kati yangu na wafanyikazi wenzangu. Pia mishahara midogo, au kuchelewa kulipwa. Hivyo huadhiri motisha na hali ya maisha yangu. Pia ukosefu wa motisha na kuthaminiwa. Kufanya kazi kwa bidii bila kutambuliwa, au kupewa fursa ya kupandishwa cheo. Pia migogoro kazini kati yangu na wenzangu. Pia shinikizo la matokeo, malengo makubwa na au matarajio ya juu bila msaada wa kutosha. Ukosefu wa usalama wa ajira, hofu ya kupoteza kazi hasa kwa ajira za muda au kandarasi.